Je, unapenda maua? Ndiyo, napenda sana maua. Napenda jinsi yanavyopendeza macho, harufu yake nzuri na pia mandhari yake. Nina maua mengi tofauti katika bustani yangu. Kila ninaposafiri, huwa nanuia kuleta ua jipya kutoka mahali nilipotembea na kuliongeza kwenye bustani yangu. Pia napenda kumununulia mpenzi wangu maua kwani anayapenda sana.

Je, unapenda kwenda pwani? Ndio, napenda sana kwenda pwani. Napenda kutembea ufukweni na pia kuogelea baharini. Kila likizo, hua naenda pwani pamoja na familia yangu. Madhari ya pwani ni mazuri kwani watu wengi wako likizoni na wemejawa na furaha tele. Nina marafiki kadhaa niliojuana nao katika matembezi yangu pwani na urafiki wetu ukanawiri.

Ndoto yako kubwa ni gani ndoto yangu kubwa ni kuona inchi na jamii yangu ikinawihiri ningependa maishani mwangu kuona inchi yenye usawa na haki inchi isiobagua mtu yoyote bali inawapa wanawe na fasi sawa za kutamba ninafanya kazi kila siku japo kidogo kuona nimetowa mchango wangu ili kufikia azimiyo hili ningeomba tuungane sote kutimiza ndoto hii.

Unapenda kununuwa vitu wapi? Mahali ninaponunuwa vitu hutegemea kitu ninachohitaji. Napenda kununuwa viungo vya kupikia kutoka kwenye soko na wakulima kwa kuwa wanaleta mali safi inayotoka shambani bila kukawia. Napenda kununua vaifa vya kielektroniki kwenye duka za mitandao. Hii ni kwa sababu naweza kununuwa bidhaa hizi bila kutoka kwenye nyumba yangu. Kama ni nguo, napenda kununuwa kutoka kwa wachuuzi sokoni. Napenda sana lugha yao ya biyashara na jinsi wanavyo itumia kushawishi wateja.

Unatumia mudagani mtandaoni kwa siku? Natumia takriban masaa manne mtandaoni kila siku. Hii ni kwa sababu kazi yangu inahitaji mtandao kwa wingi. Natumia mtandao kufanya utafiti, kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu, na kufuatilia ya nayotokea nchini ya nayohusiana na kazi yangu. Ni jambo ngumu sana kutenganisha kazi na tumbuizo la mtandao ya kijamii ni wapo mtandaoni. Hata hivyo, nimejifunza na naendelea kuongeza nidhamu ili nisipoteze wakati mtandaoni.

Je, umewahi kulima? Ndiyo, nimewahi kulima mara nyingi sana maishani mwangu. Nimelima tangu utotoni mpaka nikafikia utu uzima na bado ninaendelea kulima. Kulima ni jambo ninalolipenda sana na ukulima ni neno kubwa katika nyadhifa zangu. Kama nikiulizwa, ninaweza kusema kuwa mimi ni mtaalam wa kulima.

Je, unapenda kupika? Ndiyo, ninapenda kupika. Ingawaje sipati nafasi nyingi za kupika, huwa natafuta wakati hapa na pale kutayarisha chakula. Chakula ninachopenda kupika sana ni nyama, aidha ya kuchoma au kukaanga. Familia yangu ufurahia sana ninapoingia jikoni. Hata wakati nimeshikika na kazi, huwa wananikumbusha kuwa wanatamani sana upishi wangu. Jambo hili hunifuraisha na kufanya nitamani sana kumaliza kazi na kurudi nyumbani.

Ni study gani muhimu kwa kazi yako? Study muhimu sana katika kazi yangu ni mawasiliano. Kama afisa mkuwa mawasiliano, ni juku mulangu kuhakikisha kuwa jumbe zote zinawasili sambamba. Na hakikisha kuwa zinafika kwa wakati mzuri na zinaeleweka na wote. Ni jukumu langu pia kuafunza wafanya kazi wenzangu jinsi ya kuwasiliana vizuri ili kuhakikisha kuwa jumbe zinaeleweka vizuri na kuzuia migogoro inayoletoa na kutoelewana.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Mtandao umeniwezesha kununua vitu vingi visivyopatikana karibu na mimi. Pia unaniondolea mzigo wa kusafiri kutafuta bidhaa sokoni na madukani. Kupitia mtandao ninaweza kununua vitu hata kutoka nje ya nchi bila taabu. Hata hivyo, hali ya kutoonana uso kwa uso imewapa wakora wengi na fasi katika biashara za mtandao. Nimejifunza kufanya utafiti wa kutosha ilikuweza kutofautisha wanabiashara halisi na ghushi mtandaoni.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Napendelea kusoma gazeti kuliko habari mtandaoni. Hii ni kwasababu gazeti linaweza kuaminika kuliko mtandao. Habari za gazeti zinaandikwa na watu waliosomea uandishi na waliofanya utafiti kwani wanaweza kushtakia wakichapisha habali sisizo za ukweli. Mtandaoni kuna watu wengi wenye habari zisizo aminika na pia mitindo yao ya kuripoti hainifurahishi.